Ndiyo mimi utoa sandaka au mchango kadri nina vyo weza. Na amini kutoa ni njia ya kusaidia wengine na ushirikiana mbaraka ni naso. Utoa sandaka kanisa ni au mchango kwa watu wenye uitaji. Hata kama ni kidogo, kitendo cha kutoa unifanya nijisikie na amani furaha moyoni. Na amini kila mchango mdogo au mkubwa unamaana na uleta mabadiliko.

Napenda kuvaa nguo rahisi zinazofaa mazingira ninayokuwa. Mara nyingi napendelea nguo zinazokuwa nadhifu na za kustarehesha, na zisizo ngumu sana. Napenda rangi za kawaida ambazo ni rahisi kuchanganya. Nguo nzuri hunifanya nijisikie kujiamini na huru kufanya shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo nimesha wai kushiriki mashindano mara chache. Hasa katika shughuli za shule au jamii, kushiriki kulinipa na fasi ya kujifunza, kushirikiana na wengine, na kujiamini zaidi. Haikuwa rahisi lakini nilijifundisha nithamu na umuhimu wa kujitahidi. Hata kama si kushinda, uzoefu wenyewe ulikuwa wathamana sana kwangu.